Napenda sana upepo wa kawaida kuliko kutumia kiyoyozi cha umeme kwa sababu upepo hunipa hewa safi na baridi bila gharama yoyote. Kiyoyozi cha umeme kina gharama kubwa ya kununua na pia hutumia umeme mwingi ambao unahitaji pesa kila mwezi. Upepo wa asili hunifanya nijisikia huru zaidi. Hasaa nikifungua dirisha na kuruhusu hewa kuingia taratibu ndani ya nyumba. Pia upepo hauna kelele nyingi kama kiyoyozi na hunisaidia kupumzika ya vizuri bila usumbufu. Kwa upande wangu upepo ni rahisi ni wa asili na haunigharamu chochote kifedha. Jambo linalonifanya ni upende zaidi.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

Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana, zinakuwa vizuri. Tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani, ninasahau masumbufu ya kila siku. Ninafurahia kuona mimea ikikuwa. Ni kama kulea watoto. Lazima unyunyu ninyunyu unyunyize maji leo. Jua limekuwa kali, nitavuna nyanya wiki ijayo, zimeiva, naomba nipande pia maua mengine, ni hili bustani, iwe nzuri zaidi, shughuli hii ni burudani yangu bora.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa. Tutahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sahemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi inayozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipia vya kujifunza. Tutakutana leo jioni. Tupange hatua ya kwanza. Kila mtu anajukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano ya kuwa magumu, ninahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbu like kimia. Tutakamilisha muradi huu kwa wakati. Nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoesifu mzuri. Tunajifunza pamoja.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

Wikendi inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au nipumzike tu nyumbani. Nisome. Nasoma vitabu. Nina kitabu kimoja. Sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wangesama tuende ziara kwa bibi. Hatujamuona kwa mda. Hiyo ni wazo nzuri. Tutachukua zawadi kidogo. Labda matunda au mkate. Nadhani tutafurahia mda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia, tumekua na kazi nyingi, nitawaza mpango mzuri, turidhike wote.

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupana mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimesha ilima wiki liyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, nazitumia zote. Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze. Programu ya ramani. Pia, ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo. Je, zinafaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine, nina programu za kusoma habari, kathaa ni za aina moja, nitaweka moja tu, bora zaidi, programu ya banki ni lazima, nalipisha bila ya kuangalia pesa, nadhani nitaweka programu kumi tu, simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Ninahitaji kupanga pesa zangu vizuri muizi huu, mshahara ulingia jana, lazima nigawe kwa busara, panga nyumba kwanza, shilingi hizi, umeme na maji, shilingi hizi, chakula kwa wiki nne, na thani shilingi hizi zitatosha. Ninahitaji kueka akiba kidogo kwa tharura zabadae labda shilingi elfu mbili Watoto wanahitaji vitu vya shule, vitabu na kalamu Nimesaha udeni la jirani, nilimkopa muwezi uliopita Lazima nimlipe leo, pesa zinakuisha haraka Ninahitaji kuwa makini zaidi na matomizi Nathani muwezi ujao nitaweka akiba zaidi.

Ninamiadi ya daktari kesho, saa tisa asubui, lazima nifike kwa wakati, nimekua na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili, na tomaini daktari hata nisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya ospitali na makaratasi yote ya dawa za awali. Je, nihitaji kwenda na mtu mungine, na theni nitaweza kwenda peke yangu. Hospitali hiko karibu nitachukua basi moja tu. Ninaitachi kuuliza daktari kuhusu maumivu ya mgongo pia. Nimekua natatizo hilo kwa muda. Labda ataniandikia dawa au atanikabithi kwa mtaalamu. Afya ni muhimu sana. Siwezi puhuza dalili hizi.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

Lazima nibadilishe maisha yangu kidogo. Ninakula vyakula visivyo na afya sana. Naomba ni anze kula matunda ya mboga zaidi. Nikunywe majimengi kila siku. Sikunywi ya kutosha. Daktari alisema, maji ni muhimu sana kwa mwili. Ninaitaji pia kupunguza chumvi na sukari. Ninatabia ya kula chakula cha usiku. Hiyo sinzuri. Nadhani nitaacha hiyo. Nielekeze kulala mapema. Afya ni mali. Lazima nijitunze vizuri. Nitaanza leo. Nitsita subiri kesho. Mwili wangu utanishukuru badae.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima ni mpigie mwenyekiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nataepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio. Sikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili, bado sijasoma, nimekuwa na shughuli nyingi. Leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu, ni muhimu kujua. Napenda kusoma jioni kabla ya kulala, moyo wangu unatulia. Magazeti ninasoma asubuhi, lakini vitabu ni jioni, kwa jioni. Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma nao wanaanza kupenda. Ni tabia nzuri kuwapa. Maktaba ya karibu ina vitabu nyingi. Nitakwenda wiki ijayo. Kusoma kunafungua akili. Kujua mambo mapya.

Kabla ya kulala, usiku mimi huchukua muda wangu pole pole na kutulia baada ya shughuli ya za siku mzima. Mara nyingi mimi hutenga takriban, saa moja kumshukuru mungu kwa uhai. Afya na baraka zote nilizopata siku hiyo. Wakati huo, mimi hutumia kutafakari mambo yaliyopita mchana, mazuri ama magumu. Ili nijifunze na njijitayarishe kisaikolojia. Hujitahidi kueka mbali saa au vitu vinavyoweza kunisumbua akili yangu iwe tulivu kabla ya usingizi Baada ya hapo mimi hujisikia amani moyoni Hali ambayo hunisaidia kulala kwa utulivu na kupata usingizi mzuri.

Mimi husasisha vifaa vyangu. Angalau marakadhaa kwa mwezi Kila wakati napo pata sahisho la programu amu mfumo ninaakikisha linimeliweka. Hiu nisaidia kufanya kazi vizuri na pia kwa usalama. Pia mimi usasisha vifaa vya kumaliza virusi ama kutuo virusi na zana za usalama kila wakati. Mara nyingine nakagua pia kama vifaa vina hitaji matengenezo. Kujumla mimi usasisha vifaa, mimi huwakikisha vina dumu, inasaidia kuwakisha vina dumu na unifaa pia kazini.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu kwa sababu ni raisi sana na pia ni salama kuliko kuandika nenosiri kila wakati. Mfumo huo pia hunisaidia kufungua simu haraka bila kupoteza muda. Hasaa, ninapokuwa na haraka au niko kazini. Ninaupenda kwa sababu ni vigumu kwa mtu mwingine kufungua simu yangu bila ruhusa yangu. Hivyo, faragha yangu inalindwa vizuri. Pia ninahisi mfumo wa vidole ni wa kisasa na unafanya matumizi ya simu yawe raisi na ya kuaminika zaidi. Kwa ujumla, mfumo wa usalamu wa vidole unanipa amani ya moyo kwa sababu ninajua taarifa zangu. Ziko salamu kwa wakati wote.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu unisaidia kupata mazoezi ya mwili, kwanjia rahisi na ya asili bila kuhitaji vifaa maalumu. Kutembea kwa miguu unifanya nijisikie vizuri kiaafya, kwani unisaidia kuimarisha moyo, misuli, moyo, misuli na pia kupunguza mawazo ya kila siku. Napenda pia kutembea kwa miguu kwa sababu unipa muda wakufikiri, kupumzisha akili na kufurahia mazingira ya nayo nizunguka. Ninjia pia ni mzuri sana ya kubadilisha ratiba ya kukaa mudamurefu Hasa baada ya kufanya kazi au kutumia mudamwingi nikiwa nimekaa Kujumla miu upenda kutembea kwa mguu kwa sababu hunipa afyanjema Uniongeza nguvu na hunifanya nijisikie mwenye furaha na utulivu wandani.

Laa, sijawai kufuga wanyama hapo awali kwa sababu siku wana mazingira wala nafasi inayofaa kufanya ufugaji kwanjia ilio salama na nzuri. Hata hivo nina hamu kubwa ya kufuga wanyama siku za usoni. Asa nitakapopata makazi yenye nafasi ya kutosha na mazingira ya nayeruhusu ufugaji. Ninge penda sana kufuga kuku kwa ajili ya mayai na chakula cha nyumbani. Pamoja na bata kwa sababu ni wanyama watulivu na ni raisi kuwa tonza. Ningependa pia kufuga mbwa kwa ajili ya ulinzi na urafiki. Kwani mbwa ni wanyama waamenifu na na wanaosaidia sana katika hali ya maisha kila siku. Ninaamini kufuga wanyama kutani pa furaha, kunifundisha uwa mjibikaji na kunisaidia kuishi maisha enye ukaribu zaidi na mazingira ya asili.

Baada ya siku refu mimi hupumzika kwa kujitenga na shuguli zote nzito na kuhupa mwili wangu nafasi ya kutulia taratibu. Mara nyingi mimi huoga na maji yenye moto wa wastani ili kuondoa uchovu wa mwili na kupunguza msongo wa mawazo ulio kusanyika siku nzima. Baadaye mimi hukaa kimya, nikipumua kwa utulivu au nikisikiliza mziki pole pole, unaosaidia akili kutulia na mwili kupumzika. Wakati mwingine, mimi hupenda kula chakula chapesi, kilichopika nyumbani ili kurudisha nguvu bila kusumbua mwili sana. Kabla ya kulala mimi hujitenga na simu au vifaa vya teknolojia ili macho na akili zipate mapumziko na yakutosha. Hatimaye na lala mapema ili mwili upate usingizi mzuri, unaosaidia kuamka nikiwa na nguvu na tayari kwa siku inayofuata.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi sana na ninaweza kufanya hivyo nikiwa nyumbani bila kusafiri mbali. Ununuzi wa mtandaoni pia hunipa nafasi ya kulinganisha bei tofauti kabla ya kufanya uamuzi jambo linalonisaidia kuokoa pesa. Pia naweza napenda kwa sababu ninaweza kuona maelezo ya bidhaa na maoni ya watu wengine kabla ya kununua. Ununuzi huu pia hunisaidia kuokoa muda mwingi ambao ningetumia kuzunguka madukani. Hata hivyo huwa naangalia sana uaminifu wa muuzaji ili kuepuka matatizo ya hasara. Kwa ujumla, kununua vitu mtandaoni hunipa urahisi, utulivu wa akili na uthibiti mzuri wa matumizi yangu.

Wakati wa wasiwasi, mimi huanza kwa kujitenga kidogo ili nipate muda wa kutulia na kufikiria kwa utulivu. Mara nyingi mimi huchukua muda wa kupumuwa polepole na kwa kina. Jamb linanisaidia kupunguza mawazo yanayonijia kwa haraka. Pia, huhitaji kufanya mazoezi mepesi kama kutembea au kunyosha miguu ili kuondoa msongo wa mawazo uliopo. Wakati mwingine mimi husikiliza muziki mtulivu, au mimi hukaa kimia bila kelele ili akili yangu ipate nafasi ya kupumzika. Ninapohisi mambo ya mezidi, mimi huomba au kumshukuru mungu kwa kunipa nguvu na utulivu wa moyo. Baada ya muda huo, mimi hujaribu kurudi kwenye kazi au shughuli zangu nikiwa na mawazo yaliyotulivu zaidi na mwelekeo mzuri.

Mimi hulinda faragha yangu mtandaoni kwa kuhakikisha sitoi taarifa zangu binafsi kwa urahisi kwenye tovuti kwenye tovuti au mtandao nisiyofahamu vizuri. Mimi hutumia nywila imara na tofauti kwa akaunti zangu mbalimbali ili kupunguza hatari ya mtu kuingia bila ruhusa. Pia mimi hujihathari sana na viungo au viungo isiyojulikana unaotumia kupitia mtandao. Kwa sababu mara nyingi unaweza kuwa na nia mbaya. Ninapenda kukagua mipangilio ya faragha kwenye akaunti zangu za mitandao ya kijamii ili kuthibiti ni nani anaweza kuona taarifa zangu. Zaidi ya hayo mimi hujiepusha kutumia mitandao ya umma bila tahadhari. Hasa inapohusu shughuli za kifedha au taarifa nyeti. Kwa kufanya hivyo yote, mimi najisikia salama zaidi na nina uhakika kuwa taarifa zangu zinalindwa kadri inavyowezekana.

Napenda sana kula ugali kuliko wali kwa sababu ugali hunipa hisia ya kushiba kwa muda mrefu na kunifanya nijisikie mwenye nguvu zaidi. Ugali hunifaa sana hasa wakati wa jioni au baada ya kazi ngumu kwa sababu hunifanya nijisikie nimeridhika kabisa. Hata hivyo, sipendi kusema kuwa nachukia wali kwa sababu pia mimi hula wali mara kwa mara na mimi hufurahia sana ladha yake, haswa inapopikwa vizuri. Tofauti ni kwamba wali hunifanya nihisi njaa haraka kidogo nikilinganisha na ugali. Kwa hiyo, ugali huwa chaguo langu la kwanza hasa ninapohitaji chakula kinacho shibisha vizuri.

Jambo, ladini ambalo ni muhimu sana kwangu ni kuishi kwa maadili mema na kufanya kazi ni kufanya mema kwa wengine, kuradhi Kwani hili unisaidia kwa mtu bora kila siku Pia ni muhimu kwangu kushiriki maombi ya naibada mara kwa mara hili kupata nguvu ya kiroho na utulivu wa moyo Ninaona pia umuhimu kusaidia wenzangu na familia bila kujali hali Kwa ni nisehemu ya mafundisho ya dini yangu kutimiza ahadi na kuzingatia maadili ya dini Kuna nifanya nijisikie salama na nafurahia sana maisha yangu ya kila siku Kujumla dini inanipa mungozo utulivu wandani nguvu ya kuishi maisha yenye maana na yenye manufaa pia kwa wengine.

Ndiyo, nimekwenda mara kadhaa kwenye maonyesho ya sanaa na mara nyingi nimefurahia filamu muziki na tamasha ndogo ndogo. Napenda kuenda sehemu hizi kwa sababu zinanipa nafasi ya kufurahia vipaji vya watu mbali mbali na kueza kujifunza mambo mapya sana. Mara nyingine huwa naangalia michoro sanaa za uchoraji au picha zinazotengenezwa na wasanii, wa ndani na waki pia wakimataifa Pia napenda kuhudhuria tamasha za muziki kwani zinanifanya nijisikie furaha na kuungana na marafiki na familia Kwa jumla maonyesho ya sanaa hunipa burudani na hisia nzuri na mara nyingi huniacha nikitaka kujaribu au kujifunza kitu kipya mimi mwenyewe.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kuenda kwenye chumba cha mazoezi na kufanya mazoezi ya kimwili. Kwani unanisaidia kuwa na afya nzuri na pia nguvu za mwili Napenda pia kusoma vitabu na kujifunza mambo mapya kwa sababu inanipa furaha na inapanua ufahamu wangu Mara nyingine pia napenda kucheza michezo midogo midogo na marafiki zangu na familia Jambo linalonifanya nijisikie furaha na kuungana na watu Pia napenda kutembea kwenye milima au sehemu za asili Kwani inanipa amani ya ndani na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa ujumla, shughuli hizi zinanisaidia kujisikia vizuri kuwa na furaha na pia zinapanua mtazamo wangu wa maisha.

Napendelea sana kuwasiliana na watu kwa kuandika ujumbe kuliko kupiga simu za moja kwa moja. Sipendi sana kupiga simu mara nyingi. Labda nipige simu mara moja tu kwa wiki kama kuna jambo haswa la dharura au la umuhimu sana. Kuandika ujumbe hunipa muda wa kufikiria vizuri na kabla ya kujibu na kusema kile ninachomaanisha bila ya kuwa na msongo. Bila kuwa na tashwishwi yoyote. Pia napendelea kutumia ujumbe wa maandishi au barua pepe kwa sababu ni rahisi kurejea mazungumzo baadae njia hii hunisaidia kuwasiliana kwa utulivu zaidi na kuepuka mazungumzo marefu yasiyo na umuhimu.

Somo la kisayansi ninalolipenda zaidi ni fizikia kwa sababu hunifanya nielewe jinsi dunia na vitu vinavyotuzunguka vinavyofanya kazi. Napenda sana kujifunza kuhusu nguvu, mwendo na jinsi sheria za asili zinavyoathiri maisha yetu ya kila siku bila sisi kutambua. Fizikia pia hunipa hamasa ya kufikiri kwa aina, kwa kina na kuuliza maswali kuhusu anga, nyota, jua na sayari nyingine Pia hunisaidia kuelewa teknolojia tunayotumia kila siku Kuanzia vifaa vya umeme hadi mawasiliano ya kisasa. Ninapojifunza fizikia nahisi kama akili yangu inafunguliwa zaidi. Na ninaanza kuona mambo kwa mtazamo mpana.

Mimi hujenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine kwa kuwasikiliza kwa makini ni kuheshimu mawazo yao hata kama tunatofautiana. Mimi hujitahidi kwao pia kuwa wazi na mkweli na pia mnyenyekevu katika mawasiliano yetu ili kila mtu ajisikie huru kushirikiana. Haidha pia napenda kusaidia pale ninapoweza na kushirikiana nao kutatua changamoto za kazi bila kulaumiana kushiriki majukumu na kupongeza kazi nzuri pia hutusaidia pia kuimarisha uaminifu na mshikamano ndani ya timu Kwa kufanya kazi kwa pamoja na kwa heshima mahusiano yetu kazini hukua na mazingira ya kazi huwa mazuri zaidi.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu unisaidia kufikiria kwa utaratibu na kufanya maamuzi na mantiki. Hesabu pia hunifanya nijifunze kuwa mvumilivu kwa sababu mara nyingi inahitaji muda wa umakini ili kupatajibu sahihi. Napenda pia hesabu kwa sababu inatumika sana katika maisha kila siku kama kupanga pesa, muda na pia kazi. Inanifurahisha nikielewa tatizo la hesabu na kulitatua hatua kwa hatua mpaka kufanikiwa Kwa ujumla mimi hesabu hunipa changamoto nzuri ya akili na hunifanya nijisikie nimefanikiwa nikimaliza swala gumu.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano mbali mbali ya michezo Ikiwa ni pamoja na mpira wa kikapu, mpira wa miguu, na pia tenisi ya meza. Mashindano haya yalikua ya shule na pia baadhi ya mashindano ya kijami, ambapo tulipata nafasi ya kushindana na timu nyingine. Minjifunza sana kutokana na mashindano haya. Asa umuhimu wa ushirikiano, nithamu na kushirikiana kama timu moja. Pia mashindano haya yamenisaidia kuboresha uwezo wangu wa kivitendo na kuendeleza ujuzi wangu katika michezo mbali mbali. Mashindano haya pia yameeza kuhitwa mashindano ya shule jamii ambao Yalihusisha kushindana kwa timu na pia kujifunza maadili ya michezo.

Mimi hupanga kazi zangu kwa kuanzia na kazi ambazo ni za dharura mhh, ah au ambazo zina muda mfupi wa kukamilika ili nisiwe na shinikizo, Baada ya hapo mi mi sh nashugulika na kazi ambayo ni ngumu au zinaitaji muda mwingi na umakini mkubwa ah Mwisho nashugulika kazi ndogo ambazo ni ndo kazi ndogo na ambazo ni rahisi ama ah na ambazo pia si za dharura mhh ah Lakini bado ni muhimu kukamilisha mhh Kila siku mimi hufanya ratiba yangu hhh kwa kuzingatia mhh muda niliopewa na upewa wakazi. Mhh ili ili kila jambo mhh lifanyike kwa utaratibu. Kwa hivo mm hh napata usawa kati ya ahh kazi nzito na kazi nyepesi. Ahh na kuhakikisha kuwa pila kila kitu kinakamilika kwa wakati wake. Na tiba hii hunisaidia kupunguza msongu wa mawazo hhh na unifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi.

La, sivani miwani kwa sasa. Lakini nimekuwa nikifikiri kununuwa miwani ambayo inapunguza ukali wa mwanga. Hasa unapokuangalia kutoka kwenye vyombo vya teknolojia kama tarakilishi na simu. Ninaona ninaweza kusaidia sana kulinda macho yangu kutokana na uchovu na kuona mara kwa mara. Pia napenda wazo la kutumia miwani hiyo pale ninapokuwa nikiandika au kusoma kwa muda mrefu kwenye tarakilishi. Hii inanisaidia pia kupunguza kuumizwa na mwanga mkali na kuongeza ufanisi wangu kazini na katika masomo. Kwa hiyo, ingawa sijavaa miwani kwa sasa ama sivai napanga kufanya hivyo siku zijazo ili kulinda macho yangu vizuri.

Mimi hufanya kazi usiku kucha, kumaanisha ninakaa muda wa masaa kama kumi masaa kama nane ama kumi nikifanya kazi kwa ajili kazi yangu mimi huifanya usiku. Mimi hupenda kufanya kazi usiku kwa sababu kuna utulivu, hakuna kelele, na pia napata kuwa mawazo yangu sina msongo wa mawazo usiku, sio kama vile mchana Mi upendelea sana kufanya mambo yangu usiku Kwa hivo, usiku napata kuwa nafanya kazi nzuri, sio kama mchana.

Napenda kuvaa kofia. Kwa sasa sivai kofia lakini nimekuwa nikifikiria vile nitanunua kofia na kuivaa mara kwa mara. Napenda kofia kwa sababu inalinda nywele ama kichwa changu kutoka kwa mvua na pia kutokana na joto jingi au mwangaza unatokana kwa jua. Napenda kwa vile unaipa kisogo changu ama kichwa changu kivuli kizuri na pia naupenda kwa vile siku za masika inanilinda kutokana na maji ama mvua. Kwa sasa sijanunua kofia lakini ni jambo ambalo nafikiria kulifanya siku za usoni.

Kwanza kabisa, ili kujiandaa kwa mkutano, mimi hupenda kusoma agenda za mkutano kuona mada itakayojadiliwa. Alafu, mimi hukagua kazi zinazohusiana na mkutano huo. Pia ninaandaa maelezo au nyaraka nitakazotumia. Pia nafikiri maswala au hoja muhimu za kutoa. Nafikiria kuzihusu ili niweze kujipanga zaidi kabla ya mkutano huo. Hii hunipa, hunifanya nijisikie tayari na kuzungumza kwa ufasaha.